Haa! Napenda keki ya karoti. Keki ya karoti naipenda kwa nini? Keki yenyewe inapo okwa wapata, natumia karoti, natumia unga, natumia mafuta mboga, haa na vile viungo vya kuleta ladha. Naipenda hiyo keki kwa sababu, haina yale mafuta ya siagi. Napenda mafuta yenyewe yenyewe tu, kwa maana hayatumiki mingi kama vile siagi ingetumika sana kwa keki. Hio keki ya karoti ikona viungo vingi halafu unapata yale madini yanayowekwa yanafanya ladha iwe tamu, na keki yenyewe si ile nzito sana. Ni keki tu unaeza kula kidogo usikie moyo wako umechangamka, kuliko aina zingine za keki. Naipenda sana keki ya karoti.

Mi hutumia wi-fi. Kwa sababu, wi-fi iko na nguvu sana kuliko data. Data inaezaisha wakati wowote upate kaa ujajipanga. Wi-fi inakuanga umejipanga tuseme kama ni muda wa mwezi ama miezi mbili ama tatu. Na aina ile ya kukwambia ati wi-fi iko karibu kuisha kama vile data inaanza kukuonya. Hata kabla ya ile kazi yenye ulikuwa unafanya uanze, napenda mi hutumia wi-fi sana kwa sababu wi-fi ni nzuri we mwenye waweza jiekea. Speedi gani unataka iwe? Waweza lipia ile ya juu ama ya chini ama kiwango cha katikati. Mi napenda sana kutumia wi-fi kwa sababu ni ya kuaminika.

Unapenda katikati ya kuchora na kupaka rangi napenda kuchora kwa sababu kuchora inakupa ruhusa ya kukuwa na michoro mingi. Unajikuta unaangalia hiki kitu kiko aje. Kinakufanya akili iweze kuchoka kiasi na ifikirie zaidi. Katika hiyo hali unajikuta hata kama ulikuwa na mawazo magumu ama mazito mazito ya kimaisha umerudi sawa. Napenda sana kuchora. Kuchora inakufanya hata ufikirie zaidi. Unajiambia hii kitu kinafaa kitokee tu vile ambavyo ninavyokiona. Mchoro unakuleta pamoja na vile vitu ambavyo vimo ulimwenguni. Unakusaidia uweze kujua talanta yako iko aje. Unajihisi ukifurahia wakati unapochora kitu kinatokea vizuri. Unapata unasikia, unajihisi vizuri.

Kuhusu mnyama ambaye ningetaka kufuga ama ninayetaka kumfuga ningependa kufuga kuku. Kuku ni mnyama aina ya ndege ambaye ako na miguu miwili macho mawili ako na manyoya. Nambari ya tatu tabia zake au mienendo wake ni vipi. Kuku ni mnyama ambaye tuu anafanya vile ambavyo wewe kama mfugaji utamwelekeza kwa kuwa kama ni kuku ambaye unataka kumweka nje lakini mini ningependa sana kuku wangu niwe nimemjengea mahali pa kukaa si ati kuku mmoja wawe wengi kwa manufaa ya kupata mayai manufaa ya biashara manufaa ya nyama na jee unafanya kitu chochote cha kuchekesha. Kuku, saa zingine waeza pata, wanapigana, wa naeza pata, wanashambuliana tu. Nam, wanakifanya hicho ambacho, kinachekesha hadi unashindwa hawa, wanafanya nini? Unapata wanatumia mdomo wao kufanya ule ugomvi. Tena, waeza pata kuku, anatumia miguu yake kukuwaruza mchanga anakwaruza anakwaruza anakwaruza halafu anajipaka ule mchanga. Punde si punde uneza enda kupita halafu, aachilie ule mchanga akurushie. Nambari ya tano, ni kwa nini unapenda wanyama pori? Kwa nini unapenda wanyama pori wakufugwa? Sipendi wanyama wote wa pori, bali niko na wale ambao ninapenda. Uneza pata hata kuna mtu afuga nyoka. Siezi tamani sana kufuga nyoka ambaye najua kuna madhara yake. Wanyama pori ni wazuri kwa kutazama. Kwa kuwa wanyama pori tuseme kama huku nchini Kenya Wameekwa ambapo unapata watalii wanakuja wanaangalia. Ni kama tu kupata faida kwa nchi. Wanyama pori kama tuseme giraffe kwa lugha ya kimombo. Unapata huyu mnyama ako na funzo sana. Kwa sababu huyu mnyama ukimwangalia venye akona mwili kubwa, huyu mnyama jinsi anavyoishi pale mstuni, anakufunza mengi hawa wanyama pori, wako na uhusiano mwema na binadamu.

Hmm kusama kweli nimejaribu kupika pizza ule mkate wa pizza mara kwa mara lakini sijafaulu vema hicho ndicho chakula ambacho nimekijaribu kwangu nyumbani sijaenda shule kukisomea sina umaarufu wowote bali tu nikuona ya jinsi ya mbavyo kinavyo tengenezwa kwa mtandao najikuta nami natamani tu nijue jinsi ambavyo kinaandaliwa. Kwa kuwa ni kitamu, hakitumii viungo vingi, tena kwa muda, hakitumii muda mrefu, chakula kikosawa na hakina mambo mingi ni rahisi kukiunda. Nimejaribu pizza sana sana.

Tabia nayopenda kwa wengine ni ile tabia ya kujituma, tabia ya kutosengenya, tabia ya kujiamini na tabia ya kutenda mema. Hasa napenda tabia ya ukarimu. Unapata mtu ni mkarimu. Hata wakati anaona uko na shida. Hata ijapokuwa yeye hana. Ni mkarimu sana. Anachukua kile kidogo ambacho anacho. Hana hapa mwenzake. Hata kama yeye. Hana cha kutosha. Kwa hiyo napenda hiyo tabia sana tabia ya kusikiza mwenzako tabia. Kwa sababu hiyo tabia ni njema, hata mungu mwenyewe anaeza kubariki zaidi jinsi ya yaliyo ambayo uko nayo.

Tunapo ongelelea programu, sijui kama ni programu za televisheni, ama ni hizi programu kama harusi. Programu kama ya kuenda michezo programu ya masomo shuleni. Aa, sasa. Programu ni nayo itumia sana ni ya pale kazini ambapo unapata wakati fulani na fulani, unapata kama huu wakati ni wakuingia kazini, wakuanza kuandika ripoti fulani na fulani. Unapata kila wakati unafaa kuwa unafanya jambo fulani. Kwa unapata tena kuna wakati wakunywa chai. Kuna wakati wakula chakula cha mchana. Kuna wakati wakunywa chai cha jioni. Na kuna wakati wakujipanga kuenda nyumbani. Kwa hivyo napenda kutumia programu ya kazini. Kwa sababu hiyo program imegawanyishwa katika kila masaa. Kuna masaa unafaa ufanye hili. Kuna wakati hufai ufanye hivi. Napenda sana kuiga hiyo programu.

Napenda kujifunza mambo mapya hivi. Napenda sana kukaachini kujua hili jambo linahusisha nini. Lisije likawa ni jambo ambalo linataka nitumie misuli ama nguvu yangu ya mwili zaidi na hata hali lipi. Napenda kujifunza jambo ambalo nilipi ambalo liko na manufaa maishani mwangu na ambalo litakuwa na manufaa kwa maisha ya watu wengine. Kwa hivyo nataka wakati ninafunzo nijue kama ni jambo ambalo linahusu tuu pengine kwa. Chipia na kujifunza jambo ambalo linarudisha faida. Lisije likawa tu ni jambo la kujifunza tu juu ya kujifunza junilisikia fulani ana jifunza na mi nianze tu kujifunza na penda jambo mzuri sana. Tuseme naeza pata hata jambo la kujifunza jinsi ya kutumia vitu tofauti mtandaoni. Waona ili ni jambo ambalo litanisaidia hata kama kuna wale ambao wananilenga hasa wale watu wakuaribia watu simu ama wale wanatumatu kitu chochote pale online. Kwa hivyo mi napenda jambo ambalo litanijenga ambalo ni jambo nzuri ambalo linajulikana limefanyiwa utafiti na likawa ni jambo la kweli.